Ninapokuwa na furaha najifurahisha kwa kusikiliza muziki ninaoupenda kushiriki kicheko na marafiki na kufanya mambo madogo yanayonipa amani kama kutembea kidogo au kuandika mawazo mazuri wakati mwingine kusherehekea mafanikio hata kidogo hunifanya nijisikie mwenye shukrani na furaha zaidi.

Nimewai kununuwa tikiti za tukio na ilikuwa uzoefu mzuri kwa sababu ilinifanya nijisikie msisimuko na furaha kabla hata ya tukio lenyewe kufika. Nilifurahia mchakato wa kununua tikiti kupanga siku ya tukio na hatimaye kuhudhuria tukio hilo ambalo lilinipa kumbukumbu mzuri na burudani ya kipekee.

Nafanya kazi vizuri zaidi asubuhi kwa sababu akili huwa tulivu, umakini uko juu na kuna usumbufu mdogo. Wakati huo nina uwezo mzuri wa kupanga mawazo, kutatua matatizo na kukamilisha kazi kwa ufanisi kabla ya uchovu wa siku kuanza kuonekana. Pia kuanza siku kwa mafanikio hunipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii siku nzima.

Ndiyo, napenda kuimba. Hasa nikiwa peke yangu au nikiwa nimepumzika. Kuimba hunisaidia kuachilia hisia zangu, kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru. Si lazima niimbe kitaaluma, lakini kuimba kwa furaha hunipa amani na kuniboresha hali ya moyo.

Ndiyo, napenda sana kuenda pwani kwa sababu kunanipa utulivu na furaha, kupiga hewa ya bahari, kusikiliza mawimbi na kutembea kando ya maji, kuna nifanya nijisikie huru na kupumzika. Pwani pia hunipa nafasi ya kusahau msongo wa mawazo na kunifanya nifurahie uzuri wa asili kwa amani.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha mziki, hasa gitaa, kwa sababu hunisaidia kueleza hisia zangu na kupumzika, kupiga mziki hunipabfuraha, hunifanya nijisikie huru, na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi ndefu. Hata kama si mtaalamu, kufraia sauti na midundo hunipa amani na motisha.